Kujifunza kuongea kwa luga ya ishara. Kama luga nyengine yoyote luga ya ishara ni luga kamili yenye sarufi na muundo wake. Unapojifunza luga ya ishara, unapata kufurahia mambo ya fotayo. Ubunifu wa kujieleza. Luga ya ishara inatumia mikono uso na mwili mzima. Kuwasiliana ujumbe hisia na hata habari. Za kisarufi, unagundua njia mpia na ya kipekea kujieleza ambayo ninzuri na ya kuvutia. Kujifunza luga ya pili, iwe ya kusema au ishara, huchochea utendaji wa ubongo, kuboresha kumbu kumbu umakini na ujuzi wa kutatua matatizo. Unakua makini zaidi na mwonekano wa mwili wa watu na ishara zisizo na maneno. Jambo ambalo linaweza kukufanya uwe msikilizaji na muwasilianaji bora kwa ujumla. Faida za kufaulu katika luga ya ishara. Ime nisaidi ya kuvunja vikwazo vya mawasiliano. Faida kuu ni uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na jamii ya viziwi wa siyo sikia vizuri. Hii inajenga madaraja ya mawasiliano na huruma na kufanya watu wahisi, wamejumuisha na kuthamaniwa. Ustudy wa luga ya ishara, unaweza kufungua fursa mpya ya kazi kama vile kuwa mkalimani alietibitishwa au katika nyanja za ilimu, huduma za afya au huduma kwa wateja. Ambapo, uweza wa kuwasiliana na jamii ya viziwi, unathaminiwa sana. Luga ya ishara, sio tuu ishara, ni lango la kuingia katika utamaduni wa visiwi, tajiri na tofauti, kamili na kanuni, historia na matukio yake ya kipeke. Safari ya kujifunza luga ya ishara, inafuraisha, inaleta changamoto chanya na husababisha ukuwaji mkubwa kibinafsi na kijami.

Mimi hufua nguo mara moja kila wiki mbili. Mpangilio huu ni mzuri sana na huzingatia faida ni ninazopata. Kuwa na nguo nyingi na kubadilisha mashuka na taulo. Hunipa anasa ya kutolazimika kufua mara kwa mara. Hii inamanisha daima ninakuwa na kitu safi cha kuvaa au kutumia. Badala ya kutumia mda kufua nguo kila wiki, ninafanya kazi hii mara moja tu. Jambo ambalo huniacha na mda zaidi wa kupumzika, kufanya shughuli nyingine au kuburudika na marafiki. Kufua mara chache, kunamaanisha matumizi kidogo ya sabuni, maji ya umeme, hivyo kuokoa gharama za wiki. Mpangilio huu, unaonyesha jinsi nilivyo na mpangilio mzuri na mwenye busara katika kusimamia majukumu yangu ya nyumbani.

Kupika na kula pamoja, tunashirikiana jikoni, jambo linalo leta ushirikiano na kufundishana mapishi. Tunapoketi kula, tunakuwa na fursa ya kukutana ana kwa ana na kufurahia chakula kitamu tulivyo pika wenyewe. Ushirikiano huu hufurahisha na ni wakati wa asili wa kuongea tukiwa tumepumzika. Badala ya mazungumzo ya kawaida tu tunajadiliana mambo mazito na yenye maana. Hii inahusisha kushauriana, kuelezana na kupeana ushauri wa maisha na kusaidiana kila mmoja kukuwa kimaadili na kifikra. Uhusiano wa kifamilia hujenga busara na uwezo wa kutatua changamoto na kuhakikisha kila mwanachama wa familia anaishi na kuhisi kuthaminiwa na kueleweka. Kujenga ukuwaji wa kudumu, kupitia kula na kuongea, tunajenga msingi wa imara na maadili na upendo. Tunahakikisha kila mkutano sio tu burudani bali ni wekezaji katika maisha ya baadaye ya familia yote. Husaidia kudumisha utamaduni, kujenga kumbukumbu nzuri na kuhakikisha familia inakuwa kitu kimoja.

Hali ya hewa ya joto, hufanya maisha yawe ya kuvutia na ya kupendeza kwa njia hizi. Napenda kuvaa nguo nyepesi kama blausi na kaptura. Hii inaleta hisia ya uhuru na faraja bila ya kubeba nguo nzito au makoti mazito. Shughuli za nje na vinywaji baridi. Ni wakati mzuri wa kunywa vinywaji baridi, vinavyoburudisha na kufanya shughuli za kufurahisha kama kuogelea. Shughuli hizi hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu. Mchanganyiko huu wa mavazi mepesi, shughuli za kufurahisha za nje. Na vinywaji baridi, hufanya maisha yaonekane na hisia ya likizo ya kudumu. Ninahisi mchangamfu mwenye nguvu na tayari kuifanya kila siku kuwa ya kusisimua.

Mimi hupenda vichekesho vya mapenzi. Hunifanya kuamini katika mapenzi ya kweli. Safari ya kusisimua. Zinaonyesha mchakato wa kupendana changamoto zinazojitokeza na jinsi wapenzi wanavyozishinda. Hii huimaresha imani kwamba mapenzi ya kweli yapo na yanaweza kufikiwa. Filamu nyingi, huisha na furaha, ikitoa ujumbe wa matumaini kwamba hata katika maisha halisi, matatizo yanaweza kushindwa na upendo ukatawala. Matumaini ya kupata mtu maalum, matumaini chanya, kuangalia filamu hizi, hunipa matumaini na nguvu chanya, kwamba na mimi nitapata mtu wangu maalum siku moja. Zinajenga imani kuwa upendo mzuri na wa dhati unaningoja. Kuamini katika urembo wa maisha. Filamu hizi ufanya niamini kuwa maisha yanaweza kuwa na matukio mazuri ya kusisimua na ya furaha kama yale ninayoyaona kwenye skrini. Kwa ufupi, filamu za vichekesho vya mapenzi, ufanya moyo wangu uwe na matumaini, imani katika upendo na hamu ya kupata furaha yangu mwenyewe.

Kuna aina nyingi za mboga za majani za asili za kiAfrika ambazo ni tamu sana na zina virutubisho vingi. Kila moja ina ladha yake ya kipekee. Sukumawiki hizi ni maarufu sana afrika mashariki. Zina ladha isiyo na ukali sana ya asili na huwa na nyuzi nyuzi nyingi. Mara nyingi hukaangwa na vitunguu na nyanya. Managu, mboga hizi pia huitwa osuga zina ladha kidogo ya uchungu ambayo hupungua zinapopikwa vizuri. Ladha hii ya kipekee inawavutia watu wengi na ni chanzo bora cha madini ya chuma. Mrenda maarufu kwa utelezi wake unapopikwa jambo ambalo husaidia sana ni kuteleza na ugali. Ladha yake ni ya pekee na ni mpole. Tofauti na mboga zenye ukali zaidi mchicha, pia huitwa terere. Mboga hizi ni laini na zina ladha tamu kidogo ya asili. Sawa na spinachi ni rahisi kupika na hupendwa sana kote barani Afrika. Kunde, majani ya kunde yana ladha nyepesi na laini zaidi. Ikilinganishwa na skuma wiki mara nyingi hupikwa kama spinachi na kuendana vizuri na vyakula vingi kila mboga ina ladha yake asilia na utofauti huu hufanya mila yake Afrika Kuwa ya kuvutia na yenye afya tele.

Mimi hupenda sana sharubati ya maziwa au milkshakes kwa kimombo. Hufanya kazi kama mashine ya muda halisi. Mara nyingi ladha yake tamu na ulaini wake hunirudisha kwenye kumbu kumbu za utotoni. Labda za starehe ya baada ya shule au kutembelea mgahawa wa kwanza na familia. Ni ladha ya kutokua na wasiwasi na furaha tupu. Kuna kitu cha kufurahisha katika unywaji wa sharubati ya maziwa kwa kutumia majani maalum au kijiko. Siki nyuaji tu ni burudani katika glasi. Huniruhusu ukomavu kwa muda mfupi na kufurahia raha rahisi za maisha. Hiyo inamuasha mtoto wangu wandani ambaye anataka kufurahia ladha tamu bila kufikiri sana majukumu ya maisha ya kila siku.

Yoga ni njia nzuri sana ya kutunza mwili na akili hasa baada ya siku ndefu na yenye shughuli nyingi. Inajumuisha mfululizo wa mkao na miondoko midogo midogo ambayo husaidia kupunguza mgandamizo. Misuli ambayo imekua thabiti au yenye maumivu kutokana na kukaa au kusimama kwa muda mrefu hunyooshwa kwa upole. Kuboresha mzunguko wa damu harakati za yoga huchochea mzunguko wa damu na kusaidia kuleta oksijeni na virutubisho kwenye misuli ilio choka. Kwa kufanya yoga mara kwa mara, mwili unakua na uwezo zaidi wakunyumbulika na kupunguza hatari ya maumivu ya mgongo na viungo. Kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo Yoga inasisitiza sana juu ya upumuaji sahihi. Kuzingatia jinsi ninavyo pumua, husaidia kuwacha mawazo ya siku nzima na kuzingatia sasa hivi. Baada ya mazoezi ya kunyoosha mwili, hatua ya mwisho ya kupumzika inanisaidia mfumo mkuu wa never kutulia na kuleta hisia ya amani na utulivu wa kina. Yoga ni sawa kamili wa mazoezi ya kimwili na kiakili. Inanipatia utulivu unaohitaji mwisho kwa siku kwa sana.